Zawadi nzuri ambayo nimewahi kupokea mimi ni jezi ya mpira. Nililetewa na mke wangu jezi ya mpira zawadi nyingine nzuri ambayo nimawehi kupokea, ni zawadi ya keki siku ya kuzaliwa kwangu.